Wakati wangu wa mapumziko wa mchana mchana naweza sema kukuwa saa zingine na vaa nguo nyepesi natulia nyumbani na pia saa zingine nikiweza napika chakula nachokipenda alafu baada ya hapo maybe labda natumia kinywaji kitu kama hiyo na siku yangu inakuwa ya mapumziko vizuri.

Kwangu marafiki wapya anachukua muda kwanza kuwajua kukuelewa vitu ambavyo wanavyopenda vitu hawapendi halafu baada ya hapo naangalia kama tunaeza kuwa tukisaidiana na jambo lolote ama pia itakuwa ngumu kukusaidiana hivo zaidi kama ni ngumu pia inakuwa tu jamaa hatuongei zaidi lakini kama ni rafiki mpya naangalia sana vitu anapenda halafu tunakuwa kitu kimoja.